Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi. Nathani gari ni bola. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie, kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia, kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima, nijipange vizuri. Hebu niandike orotha. Nisiko sa hao kitu, chochote.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

Muda wa kumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu. Jee, ntamaliza kazi kwa wakati? Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za ziada usiku leo na kesho. Ntazima siku ya simu yangu nisije nikasumbuka. Ninahitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi? Hebu niangalie orotha yangu. Kwanza nikimaliza ripoti kuu, kisha vielezo. Nitaomba mwenzangu anisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unani unaniharibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Maranyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa, lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailimia wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua, nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku labda nijifunze kustahimili.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliyozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi vinahitaji kunawisha. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninaitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha mziki. Nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi natoa amani ya moyo. Ninafikiri ntatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.